Inaitaji kupumzika kidogo wiki imekua ngumu sana nitakaa nje kwenye baraza nichukue hewa safi anga ni zuri leo hakuna mawingu nitakunjua miguu na mkono mwili unauma kidogo labda nitakunywe chai ya moto upunguza msongo wa mawazo nitasima zimu yangu kwa mda siwezi skia kelele za barua pepe wakati wapumzika ni muhimu kama wakati wa kufanya kazi Naomba niwe kimya tu nisikize sauti za asili ndege wanaimba upepo unavuma taratibu Hii ndio amani ya kweli.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

Na'am napenda kulima bustani haswa wakati ninapolima matunda yangu napenda kulima mboga wa aina tofauti wakati ambapo niko shambani huwa na jihisi vizuri wakati ambapo napalilia pale shambani napata mawazo mazuri nasahau mashida zote ambazo niko nazo. Bustani ni nzuri sana manake unaeza vuna yale umeyapanda kama vile nyanya, na inakufanya ujisikie nzuri.

Mimi sana sana uingia kwenye YouTube. YouTube ni mtandao mzuri sana, ambayo unaeza pata vitu vingi ambavyo unataka kwa wakati mmoja. Hivyo basi mimi napenda kuingia kwenye mtandao wa YouTube. Ninatazama kipindi amacho napenda. Kisha naweza ingia kila mahali, nikitafuta chochote siwezi kosa kwenye YouTube.

Nina njaa sana je nipike nini leo Kuna wali na maharagwe hapo jikoni au nipike pilau lakini itachukua muda mrefu Nadhani nitafanya kitu rahisi tu chapati na mchuzi wa mboga Ninaviuma viyazi na karoti nitaongeza pilipili kidogo Sipendi chakula kisicho na ladha Watoto wanapenda chapati sana watafurahia Ninahitaji kuanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo nimezeeka kidogo.

Suruwali unifaa sana, kulingana na maumbile yangu hhh ahh na pia kwa fesheni mingi ambayo ahh nimekua nikivalia, ahh Suruwali ni nzuri sana haswa wakati uki unafanya kazi hhh ahh kama vile kazi kama ya mjengo, ambayo mimi ufanya kila siku hh ahh Suruwali pia usaidia sana sana wakati wabaridi ahh inakusaidia ah mm ah usipatwe na baridi ah kwenye mwili ahh ii ilhali sikati ahh uweza kuku.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

Ninatamani kusikiliza muziki leo. Nina aina gani inafaa? Labda muziki wakizamani. Ule wa baba zetu. Kuna nyimbo nzuri za taarab. Zinaburudisha moyo. Au niskize rumba. Inanifuraisha na kunifanya nitake kucheza. Nina mkusanyiko nzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Itachagua wimbo wa kupendeza. Ni usikize ukijirudia. Muziki una nguvu ya kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na huzuni, muziki unakuondolea. Ukiwa na furaa, unakuongezea. Labda ninaisi vizuri. Nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu anaona, nitafuraia bila.